Kutembea kwa miguu ni jambo nzuri sana. Kuboresha afya ya mwili hupunguza msongo wa mawazo na ni njia rahisi ya kufurahia mazingira. Je wewe wapenda kutembea kwa miguu. Unafanya hiyo mazoezi. Matembezi ya kawaida au unapenda safari ndefu.

Mwenyewe mimi sina mapendeleo binafsi ila kwa ujumla. Suruali mara nyingi huwa ni raisi na ya vitendo. Nzuri kwa kazi ya matembezi na shuguli nyingi. Sketi zinaweza kuwa nyepesi. Na za mtindo nzuri na hafla au hali ya hewa ya joto. Lakini inategemea mwisho wa siku. Mtu anajisikia vipi na wapi anakwenda pia wewe wapendelea vipi.

Mwenyewe mimi sina mapendeleo binafsi. Kuandika na kuongea yote zina umuhimu kwa njia tofauti. Kuandika husaidia kupanga mawazo vizuri na kuyaweka kumbu kumbu. Kuongea ni haraka na husaidia mawasiliano hisia moja kwa moja. Kwa upande wangu, ninaweza kusaidia vizuri kwa njia yote ile.

Njie nzuri ya kuhifadhi pesa utegemea mwanzo tengeneza bajeti pili weka akiba kwanza. Tatu punguza matumizi yasio ya lazima. Tumia akaunti ya akiba. Tano weka malengo ya akiba. Sita hifadhi kidogo kidogo lakini mara kwa mara ndo njia nzuri ya kuhifadhi pesa.

Kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao ni muhimu sana sikuizi. Hapa kuna njia muhimu za kujilinda. Tuseme mwanzo. Tumia nenosiri imara, chagua ya herufi kubwa ndogo, namba na adhamwa, tumia nenosiri. Pili washa uthibitisho na hatuwa mbili. Tatu, epuka kubofya link au kupakua faili zizizo maana. Nne, safisha mara kwa mara simu na komputa. Tano, tia programu halali za usalama. Sita, dinda tarifa binafsi mtandaoni. Saba, tumia mitandao salama za interneti.

Vitu ambavyo huchekesha watu wengi ni kama vile utani mzuri au maneno yenye mara maana mbili pili makosa ya kuchekesha yanayotokea bila kutarajiwa. Tatu hadithi fupi za vichekesho. Nne meme au picha za ujumbe za utani. Tano ucheshi wa busara unaofanya mtu afikirie na kucheka.

Maziwa ni kinywaji chenye faida nyingi kwa watu usaidia kuimarisha mifupa kwa sababu ya kashiamu hutoa protini kwa ajili ya nguvu hufaa kwa watoto au watu wazima. Isopukuwa yenye lactose intolerance wenyewe wapenda kunywa maziwa.

Vinywaji ya baridi ambavyo vinapendwa sana ni kama juisi ya matunda embe chungwa au nanasi pengine soda maji baridi ya sawa wakati wa joto milk shake au yoghurt ya baridi pia hupendwa sana na wengi.

Mafanikio ninayothamini aswa kazini ni mwanzo kutimiza malengo ya kazi. Pili kujifunza na kuboresha ujuzi muhimu sana. Tatu kutatua matatizo kwa ufanisi. Nne kuwa na mchango chanya kwa timu au jamii. Tano kujengewa uaminifu katika kazi. Na mwisho ukuwaji wa kitaaluma kazini.

Mwanzo nalenga kusaidia kwa ufasaha na ufasihi. Pili napenda kuelewa muktadha wako vizuri. Pili majibu yangu yawe sahihi na yenye manufaa. Napenda kuongozea ujuzi kutoa maelezo mbinu au suluhisho kwa maswali yako nne napenda kutoa msaada wa kiakili na kisaikolojia. Tano napenda kufanya mazungumuzo kwa kuwa kirafiki na yenye raha.

Napenda kutembea kwenye bustani. Na hifadhi za kiasili. Napenda kutembea ufukweni upepo mwanana wa maandhari ya maji. Napenda milimani au vijijini maandhari nzuri ya mazoezi zaidi. Napenda mitaani asubuhi na wakati wa jioni je wewe wapenda wakati upi.

Kwangu muda wa kutumia, muda wa kusubiria baruwa pepe utegemea kazi na umuimu wake. Wakati mwingine ukua mara kadaa kwa siku, wakati mwengine ukua mara moja au mbiri hili kuepuka kuvurugika na kazi. Wakati mwingine pia siangalii kabisa baruwa pepe kila siku isipokuwa ni muhimu kawaida ni vizuri kujipanga muda wa kuangalia baruwa pepe hili usipoteze muda mwingi je wewe unangoja baruwa pepe mara ngapi kwa siku.

Kila mtu ana kiasi cha mara ya kulea nywele inategemea aina nywele na mtindo wake. Wakati mwingine kupiga mafuta au air conditioner. Kila siku au kila baada siku chache wakati mwingine pia kupiga shampoo kila baada siku mbili tatu au kwa wiki kulingana na aina ya nywele. Wakati mwingine pia kutumia mafuta ya gel au krimi kusaidia kuimarisha na kulainisha nywele.

Kwa kweli ningependa kufanya kazi nyumbani kwa sababu unafi nadhani ya ingekuwa furaha tena zaidi kuwa na mazingira ya utulivu bila shinikizo la kusafiri ni kitu kizuri zaidi ya yote unaweza kuchakua kufanya kazi kwenye mazingira unaopenda na kuchukua mapumziku unawuitaji.

Kwangu mimi, motisha kazi naipata kutokana na hali ya kufanigiwa na kuona matokeo ya kazi yangu, yani kuona kwamba juhudi zangu zinachangia kwenye maendeleo ya watu au kufika malengo. Ya, napenda sana kufanya kazi ambapo naweza kujifunza kitu kipia kila wakati au kutana changamoto mapia.

Kwa kweli vyakula kutoka maeneo tofauti duniani huvutia sana. Labda ningependa kujaribu sushi kutoka japani. Pengine pizza kutoka italia au taco kutoka mexico. Kila moja lina ladha yake ya kipekee.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kufanya mambo yanayochangia utulivu na furaha labda kusoma vitabu vya kuvutia, kutazama sinema, au mfululizo, au kufanya shughuli za nje kama kutembea na kutazama maandhari ya asili. Pia, ningependa kufanya vitu ambavyo vinaleta, furaha ya haraka kama vile kupika, kusikiliza muziki, au kujaribu mchezo la video.

Uzuri wa mazingira ya kazi, huchangiwa na mambo kama vile moja, usalama na ufaragha. Pili, usawa na ustahiki. Tatu, vifaa na raslimali bora kazini. Nne mazungumzo ya kijamii kati ya wafanyi kazi. Tano, kustahimiliana na kujiendeleza pale kazini. Sita, balansi kati ya kazi na maisha binafsi. Kuwapo na urahisi wa kupumzika, kutenga muda wa familia na marafiki, na kuwa na fursa ya kujistawisha, huleta sana furaha na kuzuia uchovu kazini.

Hasa kwa hamara mingi, huwa nawatia moyo wenzangu kwa njia tofauti. Moja, kutoa maeneo maneno ya kujenga na kustawisha. Pili, kusaidia kwa vitendo. Tatu, hukumbusha malengo na mafanikio. Nne, kutazama nafasi ya kujistawisha. Tano, kuwapa nguvu na kuwaamini.

Ndio, navaa saa, huwa navaa saa kwa minajili ya kuangalia muda, pia kwa sababu ni kipengele cha mtindo wa accessories, na inaweza pia kuwa cha maana zaidi ya kuonyesha muda tu. Inaeza kuwa alama ya umakini, hadhi, na hata sehemu ya kujielekeza kipekee.

Ndiyo, naona raha kucheza na watoto. Watoto wanafuraha na nishati isiyo kifani. Na kucheza nao, kunaeza kuwa ninjia nzuri ya kujifunza mambo mapia na kuona dunia kwa mtazamo wakipeke. Ningependa kucheza michezo raisi kama kujenga vitu, kwa kutumia blocks, kucheza kwa pamoja, au kuzungumuza nao kuhusu vitu vinavyo, vinavyo vipenda. Ya ningependa kuwaelezesha, kujifunza kupitia mchezo ya kufundisha na kuburudisha kama vile mchezo wa kuigiza na kujenga hadithi.

Ndiyo, tumia video kwa mawasiliano. Video imewekanjia maarufu nayau hakika ya kuwasiliana. Hasa wakati watu wanapokua mbali, programu za Zoom, Skype, WhatsApp na FaceTime zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa mawasiliano ya ana kwa ana, kazi za timu na hata familia na marafiki. Ma wasiliano ya video hutoa faida kubwa kuliko tu simu za kawaida kwa sababu unapata kuona hisia za mtu maelezo na hata mazingira yao. Hii inafanya mazungumzo kuwa ya kipekee zaidi na ya kueleweka.

Naona heri kwenda pwani kwa kuwa hali ya pwani ni ya kupumzisha. Maji ya bahari, upepo wa baharini na mandhari ya jua kuchwa ni vitu vinavyoweza kutoa furaha na utulivu. Pia kuna shughuli nyingi za kufurahia kama kutembea kwenye mchanga, kuogelea au kufurahia chakula cha baharini.

Kujifunza historia ni jambo la kujivutia sana, historia inatufundisha kuhusu maisha zamani, tamaduni na mabadiliko ambao yameathiri dunia yetu. Inatoa muktada kwa jinsi jamii zinavyokuwa, nini kilicho sababisha mabadiliko muhimu na inatufanya kuolewa zaidi kuhusu sasa na namna tunaweza kujenga mstakabali bora zaidi.

Kuna baadhi ya lugha ningependa kujifunza. Moja kuna kihispania ni lugha inayozungumzwa na mamilioniya watu duniani na ni muhimu sana katika biashara Kijapani pia vile vile kiarabu lugha inayozungumzwa na watu wengi katika maeneo mashariki ya kati na kaskazini mwa Afrika Kichina mandari ni ile vile ni lugha inayozungumzwa na idadi yawa zungumzaji duniani. Kujifunza kichina kinaweza kutoa fursa kubwa hasaa kutokana na uchumi mkubwa wa china na utamaduni wake Kifaransa vile vile ni lugha yakifahari inayo zungumzwa sehemu nyingi duniani hasaa katika maeneo ya ufaransa, ubeligiji na nchizingine za ulaya na afrika.

Mwenewe huwa nafanya mambo mingi sana usiku kabla ya kulala kabla ya kupata usingizi vizuri mfano kuna kitabu kusoma vitu vidogo vidogo vitabu hadithi makala inao furaisha au kufundisha. Hili kusikiliza mziki wa utulivu mziki mdogo wa sauti ya sili ya weweza kupumzisha tatu kuandaa mabo ya kesho nne kutafakari na kutulia pumzika. Kufikiria mambo mazuri yaliotokea siku hiyo nakufanya mazoezi madogo madogo ya kupumua tatu kuandaa mambo ya kesho.

Napenda zaidi kutumia wifi kwa sababu ni njia haraka na imara zaidi. Hasa kwa shughuli zinazohitaji kasi kubwa kama kupakia picha au kutazama video wifi inakaa bora katika wakati wa kufanya kazi na kujifunza mtandaoni. Hata hivyo data ya simu ni nzuri wakati uko nje na unapohitaji kuwa mtandaoni haraka wakati haupo karibu na wifi.

Agalabu, mahali ninapoishi pazuri pana utulivu, yenye mwanga wa kutuosha na mandhari ya kupendeza. Labda, ingewezekana kuwa mchanganyiko wa asili na teknolojia, sehemu ya kusoma nafasi ya kupumzika na kuna ndogo ya kujistawisha. Lakini, sehemu mingi ina vitabu, muziki na mandhari ya kujitalii ili kugundua mazingira ya furaha na utulivu. Kwa mfano pengine, kuna dirisha kubwa lenye mwanga asili. Sehemu ya kupumzika na kiti cha kustarehe nafasi ndogo ya kucheza michezo ya akili na kuburudika. Mitindo ya kidigitali na mandhari ya kufikiria. Sijui wewe wakaa wapi huku.

Kuna njia tofauti tofauti za kushiriki katika jamiimw anzo ku na kusaidia wenzako. Hii, inaweza kuwa njiaya kutoa msaada kwa jamii kusaidia na kushiriki katika shughuli za kujitolea. Pili, kujitolea katika elimu, ningependa kujitoo, kutoa maarifa yangu na kusaidia wengine kujifunza kupitia mafunzo yangu. Tatu, kuchangia katika shuguli za mazingira. Nne kusaidia katika ushirikiano na usawa juhudi zangu za kuhamasisha usawa katika jamii kuha kikisha kuwa kila mtu anapata hakiyake. Tano kushiriki katika shughuli za utamaduni na sanaa huu. Kwa hivyo kujenga jamii inayodhamini sanaa na utamaduni ninjia nzuri ya kukuza mshikamano na kuleta furaha kwa watu.

Kuna mifumo mbili ya simu ambayo naijua Android na iOS na kila moja ina faida yake. Android ni mfumo muhimu wa simu inayojulikana kwa kubinafsisha kila kitu. Naweza kubadilisha vipengele vingi vya simu yangu ili iwe ya peke yangu. Pia kuna chaguzi mkubwa wa simu kutoka kwa watengenezaji wengi na bei tofauti. iOS au iPhone. Kwa upande mwingine ni mfumo unaojulikana kwa urahisi wa matumizi salama na utendaji bora wa vifaa. Mimi sijui wapenda mfumo gani wewe ya simu.

Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari kunawaza kukua na changamoto kwa watu wengi hasa, kama kuna watu wengi, au unapaswa kusubiri kwa muda mrefu, wakati mwingine, inakuwa vigumu kubaki na subira. Na ukajikuta, ukijua kwamba wakati mwingine, kupoteza hisia na uvumilivu. Ila, kuna njia za kufanya muda kupita haraka wakati wa kusubiri kama vile kusikiliza muziki, kuangalia simu yako au hata kuzungumza na watu wengine kwenye mistari. Sijui wewe unapojisikia vipi unapokua kwenye mstari.

Shuguli bora zaidi ambao napendezwa nao niya kujifunza. Kujifunza kuna leta ujuwaji wa mambo mapya na kutoa ushauri ni jambo linalo nifuraisha zaidi. Pia shuguli zingine ambazo ningependlea ni pamoja na kusoma, vitabu, kutazama, sinema, ya za kuvutia au kujifunza kwa kina kuhusu mada tofauti tofauti kutoka kwenye sayansi paka utamaduni.

Kibinafsi nimeijenga zoea ya kuwa na mazungumzo mazuri, kupokea maswali ya kila aina na kusaidia kuleta furaha na ufunguzi wa watu. Ni furaha yangu kujua kwamba mazungumzo yangu yanaweza kusaidia au kuleta changamoto mpya ya kujifunza. Sijui wewe.

Mara mingi mchana nala chakula tofauti tofauti kama vile saladi ya mchanganyiko inayo jumuisha mboga mboga za kijani, matunda na protein kama samaki, kuku au mayai. Au wakati mwingine nala maharagwe na chakula cha mchele, maharagwe ya kijani au mchele wa brown na mboga. Wakati mwngine pia nala pasta na sossi ya mboga. Pasta na sossi inatokana na nyanya, mboga na viungo asili. Hii ingekua ladha nzuri na yenye afia.

Napenda hali ya hewa ambayo ina joto la wastani, upepo mwepesi na anga safi. Hali hii itakua bora kwa shughuli za nje kama kutembea kukimbia au kupumzika kwenye bustani wa pwani. Si joto kali wala baridi kali, bali ni ile hali ya hewa inaoleta furaha na kuhamasisha utulivu. Pia hali ya hewa ya mvua inavutia hasaa kama unapenda kubaki nyumbani na kunywa kinywaji cha joto au kusilikiliza sauti ya mvua inavyo dondoka kwenye paa. Nae aina ya hewa inayotoa hisia ya utulivu na faraja.

Jina linalojulikana zaidi sana kwenye mpira wa vikapu ni michael jordan hata hivyo kuna wacheza ingine wa kisasa ambao pia wameshinda umaarufu mkubwa hebu nikupe muhtasari michael jordan anaonekana kama mchezaji bora wa historia wa nba. Alicheza na Chicago Bulls na kushinda taji la NBA mara sita alijulikana kwa mchezo wake na kufunga katika wakati mgumu. Kasi na ujasiri mkubwa kwenye uwanja. Pia alishinda MVP ambao yaitwa kwa kiingereza most valuable player mara tano. Kando na yeye kuna wachezaji wengine kama Lebron James na hata Kobe Bryant Ambao pia wamekuza umaarufu mkubwa katika mpira wa vikapu.

Jamii yangu naisaidia kwa njia tofauti tofauti kama vile kutoa elimu na maarifa. Kusaidia mazingira kwa kujitolea katika miradi ya mazingira. Kusaidia wanao hitaji. Kujenga jamii kupitia sana na michezo pamoja na kuhamasisha usawa na haki katika jamii.

Sinema ningependa kuenda mara moja au mbili kwa mwezi. Si mara nyingi sana ila kila safari iwe ya kipekee na ya kusisimua. Ningependa kuchagua filamu nzuri iwe ni ya kusisimua na ya kufundisha au yenye vichekesho. Na kufurahia mazingira ya sinema kwa utulivu wewe je, unapenda kuenda sinema mara ngapi.

Ifuatayo ni njia ambazo mimi natumia kudhibiti makosa kazini. Mwanzo hukubali kosa haraka. Kwanza ni muhimu kutambua na kukubali kosa bila kucheleshwa. Pili, kutambua chanzo cha makosa. Angalau sababu ya kosa, siku onya mtu au kujiona hakuna makosa. Tatu, tafuta suluhisho. Nne, jifunze kutokana na hilo kosa, ili usije ukarudia tena. Tano, wasiliana na uwazi. Weka wenzako au simamizi wako katika taarifa kuhusu kosa na hatua unazochukua kurekebisha Lamwiho epuka hasira au kujilaumu sana.

Likizo yangu ya ndoto ingekua na utulivu, kujifunza na kufurahia mandhali nzuri. Ningeipanga kwa njia hii. Ningependa kuenda sehemu yenye mchanganyiko wa bahari na asili. Labda kisiwa chenye fukwe safi, miti ya kijani na utamaduni wa kipeke. Ningetembea ufukweni ya subuhi na jioni, utazama, machweo ya jua. Kujifunza utamaduni wa eneo hilo, kusoma na kutafakari kwa utulivu, kuonja vyakula vya asilia vya huko. Si kukumbizana na ratiba bali, kuchukua muda kupumzisha akili, kujifurahisha taratibu, likizo kujijaza upya. Ningependa kusanya kumbu kumbu, kupitia picha, hadithi na mafunzo mapya badala vitu viingi, sasa ningependa kusikia kutoka kwako.

Kweli ni jambo muhimu sana kulinda faraga yako mtandaoni kuna hatua kadhaa za msingi ambazo zaweza kuchukua ili kulinda faraga yako matumizi ya vitegemezi vya usalama hakikisha kwamba unatumia nyuila ngumu na tofauti za akaunti zako zote pili thibitisha mbili hii ni njia ya za ziada ya kulinda akaunti yako hata kama mtu atapata nyuila yako. Bado inahitaji uthibitisho wa ziada. Tatu, midokezo vya faraga kwenye mitandao ya kijamii. Hakikisha kwamba, unachelewa kuchapisha taarifa za kibinafsi. Pia kuhakikisha kwamba, umepangilia, mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii. Hili, uthibiti nani anaweza kuona posti zako na nani hawezi kuona nne, matumizi ya VPN. Hii itakulinda unapotumia mitandao hasa kwenye wifi za umma, VPN, huficha anwani yako na IP na inafanya kuwa ngumu kwa mtu yeyote kufuatilia shuguli zako.

Kuna mambo kadha wa kadha ambazo zabeba umuimu mkubwa katika mawasiliano bora. Mwanzo uwazi na uwazi wa mawazo. Ni muimu kuwa na mawasiliano ya uwazi na sahihi. Hili kila mtu aelewe, kile kinachohitajika au kinachozungumziwa. Pili, ufanisi katika kutumia au kupokea taarifa. Mawasiliano kazini lazima iwe ya haraka lakini pia iwe na manufaa. Kupitia njia zinazofaa za mawasiliano kama baruwa pepe simu au hata programu za kazi inawezekana kusaidia kuongeza ufanisi. Tatu, ujumbe unahusiana na malengo ya kazi. Mawsiliano katika mazingira ya kazi inapaswa kuelezea malengo au mikakati ya kazi. Hii ni kuakikisha kila mtu anajua kile anachutakiwa kufanya kwa wakati gani na kwa namna gani.

Wakati wa jioni, huwa nipo, nipo tayari, kila wakati, katika mazungumzo, kushiriki mazungumzo, kusaidia kuhusu mada yote, lakini wakati mwingine, napendelea kupumzika, au kufanya mambo mengine nayoyqpenda, kama vile kutaza masinema, kusoma, hawa hata kutembea.

Ndiyo nimewahi kuona bahari. Pia naweza kuelewa na kujua mambo mengi kuhusu bahari. Kutokana na maandiko, picha na maelezo kutoka kwa watu. Bahari inatoa taswira nzuri sana. Upepo mwepesi, mawimbi yanyovuma na upepo wa maji yasiyokuwa na mwisho. Unapopata nafasi ya kuwa karibu na bahari. Ni kawaida kutamani kutulia na kufurahia mandhari. Je wewe umeshawai kuona bahari.

Ningependa sana kufahamu zaidi jinsi wanadamu wanavyo shirikiana na teknolojia mpya hasaa. Katika muktadha wa akili bandia na jinsi inavyoweza kubadilisha jamii na maisha yao ya kila siku. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu sanaa na utamaduni wa kila sehemu ya dunia. Mbali na mitindo ya kisasa ningependa kujua zaidi kuhusu mila na tamaduni za kale. Na jinsi zinavyohusiana na maisha ya kisasa.

Uwendeshaji wa baisikeli huwa yaleta furaha kwa watu wengi. Baisikeli ni njia nzuri ya usafiri na pia yamazoezi. Huku ikikupa nafasi ya kuchunguza mazingira na kufurahia hewa ya nje. Kwa watu wengi, kwendesha besikeli ni njia kupunguza stress na pia ni sehemu ya maisha kila siku asaa katika mji inahimiza usafiri wa kijani kibichi. Iwe ni kwa ajili ya kufika kazini, kutambea kwa starehe au kushiriki. Mashindano ni moja ya michezo inahusiana na afya afuraha. Sijui wewe vipi wapenda kuandesha baisikeli?

Chai au kahawa. Ni swali ia kila mtu ana chohitajii kinywaji cha asubuhi au cha kupumzika. Kila moja, chai au kahawa ina faida zake na ladha yake. Chai nikinywaji cha kitamaduni kinachozunguka katika maeneo mengi ya dunia. Na kuna aina nyingi chai ya kijani, chai ya mchai, chai ya mchai chai. Na nyinginezo. Natoa utulizu na inajulikana kwa faida zake za kiafya kama vile kuongeza kinga mwili kutuliza na kutwa nguvu za pole pole. Kahawa kwa upande mwngine ni kinywaji cha nguvu zaidi. Kina chovuta wengi kwa harufu yake nzuri na uwezo wake kutoa musukumu na nguvu za asubuhi. Watu wengi husema kahawa inawapa kiki ya umakini na nguvu ya kutosha kwa siku nzima.

Kuna mifumo mingi ya kuhifadhi data ambayo ni muhimu kwa matumizi ya mitandaoni. Kama vile hifadhi ya wingu huduma za Google Drive, Dropbox, OneDrive na iCloud hutoa nafasi ya kuhifadhi data. Kama picture, video na nyaraka. Hili hifadhi ya ndani kwenye kompyuta. Hi ni ile hifadhi inapatikana kwenye kompyuta yako au kifaa cha simu ambavo data inahifadhiwa moja kwa moja kwenye kifaa hicho. Tatu, hifadhi ya database kwa biashara na programu kubwa. Data inaweza kuhifadhiwa kwenye hifadhi thabiti, hifadhi data zinazojumuisha mfumo ya usimamizi, haufai ya uhifadhi Kama SQL na NOSQL. Kwa upande wangu, naweza kutoa msaada wa kufanya kazi ya data na uchiana na maswali au majukumu yako kwa muda wa kikao chetu. Lakini, baada ya kikao, kila kitu kinatoweka.

Sijapata nafasi ya kusafiri kwa ndege ila ningependa sana kuelewa. Na kujua kuhusu uzoefu wa watu na usafiri kwa ndege. Ndege ni njia haraka na rahisi ya kusafiri hasa kwa umbali mrefu. Kuna wale wanaopenda safari za ndege kwa harufu ya ndege, huduma za ndani au mandhari nzuri kutoka angani. Hata hivyo wapo pia wanaopata wasiwasi kuhusu ndege hasa kwa kutokuwa na udhibiti kwa kile kitakachotokea angani. Kwa upande mwingine vilevile safari ya ndege ni njia nzuri ya kufikia maeneo mbalimbali na kugundua tamaduni za nchi mpya.

Baadhi ya shughuli ambazo mimi hujihusisha nayo siku za mvua ni kusoma vitabu na kusigiliza vitabu vya sahuti, kutazama filamu au mfulilizo wa televisheni, kupika na kujipatia vyakula vya joto, kufanya kazi ya ndani kwa ndani, kutuliza na kufanya tafakari au meditasi na mwisho kupumzika na kula vyakula vya faraja.